Ndiyo, kununua vitu kwa kutumia simu ni jambo la kawaida sana siku hizi. Simu imerahisisha maisha kwa sababu unaweza kununua bidhaa popote bila kwenda dukani kupitia simu, mtu anaweza kununua chakula, nguo, vifaa vya nyumbani, au hata kulipia huduma kama umeme na intaneti. Malipo hufanyika kwa urahisi kupitia huduma za pesa za simu kama Mpesa. Njia hii inaokoa muda, inapunguza usumbufu wa kusafiri, na imetuwezesha mtu kulinganisha bei kabla ya kununua. Teknolojia hii imeleta mabadiliko makubwa katika maisha ya kila siku.